Nikipata mgogoro na mtu huwa naanza kwa kupumua na kutulia ili nisingie kwenye mazungumzo nikiwa na hasira. Nikisha tulia husikiliza upande wa mwingine kwa makini ili kuelewa kile anachohisi na anachomaanisha. Kusikiliza kwamba kuna punguza mvutano na kuna saidia mazungumzo yaende kwa utaratibu.

Harufu ninayoipenda zaidi ni ile laini na ya asili ambayo huleta utulivu wa haraka. Kama harufu ya mvua inapogusa udongo wa joni. Kuna kitu cha pekee katika mchanganyiko wa unyevunyevu, upepo mpole na joto la ardhi, linalofanya kila kitu kionekane kimepungua kasi.

Hapana, si mara nyingi huvaa kofia. Sina tabia ya kofia sana, mara nyingi nahisi kama inaniletea joto la bure au inanibana kichwa. Ila kuna siku za baridi au za jua kali ambapo unavaa tu kwa sababu inasaidia. Lakini siyo kitu ninachopenda sana kuvaa kila siku.

Programu ya simu ninayotumia kila siku ni WhatsApp. Hii ni kwa sababu inanisaidia kuwasiliana na familia, marafiki na wezangu kazini kwa urahisi na haraka. Zaidi ya hapo hutumia WhatsApp pia kwa makundi ya shule, kazi au shughuli za kijamii.

Hapana, sina ndege wa kufuga nyumbani, lakini ningependa kuwa na ndege mdogo wa rangi angalau kama parrot au budgerigar, kwa sababu wangeleta sauti ya furaha na rangi ndani ya nyumba. Pia furaha ni kuweza kuwatazama wakiwa wanacheza na kuzungumza kidogo.

Ninapenda kusaidia jamii yangu kwa njia ndogo ndogo lakini za maana. Mara mingi ninajitokeza kusaidia kwenye shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira au kuchangia kwenye miradi ya maeneo yangu. Pia napenda kutoa muda wangu kusaidia vijana kuwapa ushauri, kuwasaidia kwenye masomo na kuwaonyesha njia za kujiboresha.

Kitu ninachopenda zaidi kuhusu mtaa wangu ni hisia ya utulivu na urahisi wa kuzoeana. Kuna ule ukaribu, wa watu kujuana, hata kama si wote ni marafiki wa karibu. Bado we mnaweza kusalimiana na kuhisi usalama. Pia napenda vile shughli za kila siku, zinavyokua na utaratibu.

Napenda kutembea sehemu ambazo zinanipa utulivu na nafasi ya kutafakari. Mahali kama mitaa tulivu, yenye miti, bustani zenye upepo mwanana au sehemu zenye madhari ya jua kutua. Kunifanya nijisikie vizuri. Kuna kitu cha kipekee kuhusu kutembea bila haraka.

Kila asubuhi ninapoamka, napenda kuanza kwa kuamka taratibu, kunywa maji na kufanya mazoezi madogo ya mwili. Hii hunisaidia kuamsha mwili na akili kabla ya kuanza shughuli za siku. Baada ya hapo, huwa na muda mfupi wa kupanga ratiba ya siku, kuangalia mambo muhimu zaidi na kisha kuanza kazi au masomo yangu.

Napenda kusherehekea mwaka mpya kwa kukutana na familia na marafiki. Kushirikiana chakula kizuri na kuzungumza kuhusu malengo na matumaini ya mwaka ujao. Hii hufanya sherehe iwe na maana zaidi kuliko tu kutesa moto warangi au kusherehekea kwa kelele.

Ndiyo, napenda kutumia video kwa mawasiliano, hasa kwa kuzungumza na familia, marafiki au timu kazini. Video hufanya mazungumzo yawe ya kibinafsi zaidi kuliko ujumbe wa maandishi, kwa sababu unaweza kuona uso ishara za mwili na hisia za mtu mwingine.

Kwa kweli ningependa kurudia baadhi ya hisia za ujana, lakini si lazima kurudia kabisa kwenye umri mwenyewe. Kile kinachonivutia zaidi ni ile hali ya wepesi wa maisha, hamasa ya kujaribu mambo mapya na kutokuwa na mizigo mingi ya kufikiria kila kitu kwa kina.

Napumzika kwa kutenda muda wa utulivu na kufanya mambo madogo yanayofuraisha. Kwa mfano mara nyingi nasoma vitabu vidogo, kusikiliza mziki tulivu au kutembea kwa hatua ndogo nje ya nyumba. Pia napenda kutumia muda huu kuangalia mawazo yangu, kutafakari siku na kufanya mazoezi madogo.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakura vipya. Kuna kitu cha pekee kuhusu kuchukua sahani usiyoizoea, harufu mpya, ladha tofauti na mara nyingi, hata namna tofauti ya kuandaa au kula chakula. Kila mara ninaponja kitu jipya nahisi kama nimefanya safari ndogo bila ata kusafiri.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya chai inapopikwa. Inanifanya nihisi utulivu na kukumbuka nyumbani hasa asubuhi. Harufu hiyo ni tamu yenye joto na mara nyingine hupandisha hamu ya kuzungumza na familia au rafiki kabla ya kuanza kazi.

Tabia ninayopenda kwa wengine ni ukweli na huruma. Ninathamini watu wanaoonyesha uaminifu kusema ukweli hata wakati mgumu, lakini pia wanaojali hisia za wengine na kusaidia bila kutegemea malipo. Pia napenda tabia ya kushirikiana na kuheshimiana.

Ndiyo, napenda kupika kwa kiwango fulani. Kwangu kupika ni kama njia ya kupumzika, kuna utulivu fulani katika kukata mboga taratibu, kupika kitoweo kinachonukia, au kujaribu viungo vipya. Sipiki kila siku, lakini napenda pale ninapopata muda wa kutulia jikoni na kuandaa kitu kitamu.

Napenda kusherehekea siku kuu kwa kukutana na familia na marafiki. Kushirikiana chakula kizuri na kufurahia muda pamoja. Kwa kawaida, siku hizo huwa na utulivu wa kipekee. Mazungumzo ya furaha na mara nyingine burudani kama michezo au muziki. Kuwa pia huwa na muda kutafakari kidogo na kuangalia mwaka uliopita.

Napenda sana mazingira ya kusaidiana ndani ya shirika langu. Kama kuna ule mtiririko wa watu kujali kazi ya wenzao kuulizana hali na kusaidia pale panapohitajika bila kusubiri kuambiwa. Pia napenda kwamba mawasiliano yako wazi hivyo hata kama kuna changamoto.

Ndiyo, napenda kwenda pwani kwa sababu kuna utulivu ambao huja mara moja tu unapokanyaga mchanga na kusikia mawimbi. Kwa kawaida nahisi kama upepo wa bahari unafuta mawazo mazito na kunirudisha kwenye hali ya kawaida. Napenda kutembea ufukweni asubuhi mapema wakati ambao hauna kelele.

Napenda kuvaa nguo za starehe na rahisi ambazo zinaniruhusu kusonga kwa uhuru na zenye rangi ambazo hunifanya nijisikie vizuri. Si lazima ziwe za kifahari au za gharama kubwa, bali zile ambazo zinafaa hali ya hewa na shuguli ninazofanya siku hiyo.

Mimi hupenda kununua vitu mahali ya ambapo, nahisi urahisi na uwazi, bila presha au vishawishi vingi visivyo vya lazima. Mara nyingi ninapendelea maduka ya mtandaoni kwa sababu ni rahisi kulinganisha bei kusoma maoni na kufanya maamuzi bila haraka.

Hapana, kwa kawaida sipendi kuzungumza sana kuhusu siyasa. Mara nyingi mijadala ya kisiyasa huwa na misimamo mikali, hisia nyingi na watu hutaka kushawishi badala ya kusikilizana. Mimi hupendelea mazungunzo ambayo yanajenga, yanatuliza au yanasaidia kuelewa maisha ya kila siku.

Ninapanga kazi yangu kwa kutengeneza orodha ndogo za kipaumbele na kuanza na zile muhimu zaidi. Huwa nafanya siku yangu iwe na mtiririko wazi na kupunguza msongo wa mawazo. Pia napanga muda wa mapumziko katikati ya kazi ili nakili akili na mwili vipate kupumzika.

Kila jioni kabla ya kulala napenda kutengeneza utaratibu na kwa utulivu. Kwanza, kupunguza mwanga mkali na kuondoa simu au kompyuta kutoka karibu ili akili ipate kupumzika. Baadaye mara nyingi husoma kidogo au kusikiliza muziki tulivu ili kujisafisha mawazo ya siku.

Ndiyo, mara nyingi napenda kucheza na watoto. Kwa sababu huwa wanakuja na ile nguvu ya furaha isio na mipaka. Wanakocheza hakuna presha. Hakuna uigizaji, ni uhalisia tu na ubunifu wa moja kwa moja. Napenda jinsi wanavyocheka kwa urahisi pia.

Ndiyo, napenda kulima bustani kidogo. Kuna utulivu fulani unakuja unapokuwa unalima mimea, kuzungumza na udongo na kuona mbegu zinazokua hatua kwa hatua. Ni kazi inayoongeza uvumilivu na kunisaidia kujifunza jinsi kila mtu, kila kitu kinavyohitaji muda na utunzaji.

Mfanyabiashara bora ninaye mheshimu ni mtu anayejua kuchukua hatua za busara lakini pia anamaadili na udabiti wakuongoza. Anaona fursa mahali wengine hawaoni na anajua jinsi ya kuendesha biashara bila kuadhiri wengine vibaya. Zaidi ya yote namheshimu kwa sababu anajenga timu wenye mshikamano.

Napendelea kusoma kwa sababu kunanipa nafasi ya kuingia katika mawazo na hadithi za wengine, kujifunza mambo mapya na kupata mitazamo tofauti. Kusoma kunaniunganisha na dunia kubwa zaidi kuliko ile niliyo nayo kila siku. Hata hivyo mara nyingine napenda kuandika kidogo hasa mawazo yangu au kumbukumbu.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka mara chache. Hasa pale ninapokuwa na haraka au napenda kitu rahisi na kitamu. Lakini si kila wakati, kwa sababu mara nyingi, huchangia kula lishe isiyo kamili. Napenda zaidi chakula cha haraka kile kinachoandaliwa kwa viwango vya usafi na ubora.